Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kusoma vitabu mbalimbali kama vile hhh chozi la heri, mapambazuko ya machweo na kifo kisimani. Hhn Napenda sana kusoma riwaya hizi kwa sababu vinaelimisha, vina mafunzo ambayo yanaenana na maisha ya ya kisasa. Wakati mwingine pia napenda kutazama video mbalimbali kama vile last chance ili pia kujielimisha. Hhh Wakati mwingine naenda kuogelea ili kujiburudisha. Hhh nh na pia napenda kutulia kupumzika na wakati mwingine na lala kidogo ili kupumzisha akili.